Swali linauliza, mwandishi gani wa vitabu nampenda. Kwanza mimi ni mtu ambaye napenda maandishi, mimi ni mtu ambaye napenda kusoma vitabu. Kwa sababu unaposoma vitabu, unapata kwamba inakuongezea maarifa mingi. Pia unakuwa mtu mbunifu katika uandishi wako. Mwandishi mgani wa kitabu ninayempenda? Naweza kuambia kwanza ni Ken Walibora. Pili, unapata kwamba yeye ni mtu ambaye anajua kuandika kitabu Kuna pia Ngugi wa Thiongo ambaye ni maraufu sana hapa Kenya. Kuandika vitabu vinavyoangazia historia na tamaduni. Na ninaposoma vitabu hivyo unapata kwamba, Naweza pata maarifa mingi sana. Kuna Grace Ogot ambaye ana hadithi nzuri ambaye ameandika kuhusu kiafrika Pia kuna Binyavanga Wainaina aliyeandika kuhusu maisha Afrika kwa mtazamo wa kipikee na mchangamfu. Hao ndiyo, waandishi amabo mimi nawapenda.

Je ninasoma gazeti? Naam mimi ni mtu ambaye napenda kusoma gazeti sana kwa sababu gazeti ina maarifa mingi ambayo yanatufunza na pia kwa mara nyingi unaona kwamba unaposoma gazeti ni mambo ambayo unaona kwamba yanakufunza, unaweza kujua mambo yanayoendelea katika nchi ama duniani. Pia tu mambo mengi nakuambia na pia unaweza tu kujitambulisha na vitu vingi duniani.

Na shugulikia mda vipi kazini, napokuwa pale kazini nahakikisha kwamba, mini mtu ambaye napoenda kazi naha kikisha kwamba nafanya kitu ambacho kili nipeleka pale kazini. Hii ina maanisha kwamba sitaki kupoteza mda wangu kuongea, kupiga gumzo, kupiga udaku, pia kuongelea watu wengine. Napokuwa kazini nafanya kazi yangu na napokuwa nimetoka nahaki kisha kwamba nimeweza kumaliza kazi yangu na nikapeana.

Je na penda kuendesha baiskeli na minapenda kuendesha baiskeli kwa kuwa baiskeli ni njia nzuri ya kufanya mazoezi pia katika ile hali ya kukuendesha baiskeli unaweza pia kuenda katika kompetishini ambazo unona kwa mba watu wengi ujumuika ili kuenda kompetishini. Pia unapata saa zingine jami huwa inakutuna pamoja ilikuweza kuendesha baisikeli na kufanya mazoezi pamoja kwa hivyo minapenda kuendesha baisikeli na nilijifunza kuendesha baisikeli nilipo kuwa mtoto mdogo hadi waleo unapata kwambana tumia baisikeli kubwa na poendesha.

Napenda kufanya kazi peke yangu au na wengine kwa kweli mi ni mtu ambaye napenda kufanya kazi peke yangu. Kwa sababu saa zingine ni vigumu kuwaamini watu kwa sababu unapata kwamba watu hawajui yaani kufanya kazi ama watakutegemea wewe ufanye kazi nyingi ilhali hao wamepumzika. Na mara nyingi unapata katika ile timu mnapokua watu wengi kuna watu ambao ni wazembe kabisa na hawapendi kutia bidii. Ndo maana mimi nahafadhalisha niweze kufanya kazi yangu. Peke yangu.

Niambie kuhusu mahali ninapoishi. Naishi nyumba kubwa. Hapo ndio mahali ninapoishi. Mazingira yangu ni mazuri sababu ni mazingira ambayo yana usalama mwingi. Na pia kwa mara nyingi unapata kwamba ni mahali ambapo hapana kelele. Nilihamia hapa ninapoishi miaka tatu iliyopita. Kitu ambacho napenda kuhusu eneol angu ni kwamba pana usalama watu wana umoja, kuna vifaa vingi kama vile duka kuu kama vile hospitali, kama vile shule, kitu ambacho unataka unapata kwa urahisi na kwa kodi nahisi salama na raha pahali ninapoishi kwa sababu kwanza kodi ya nyumba sio ya bei ghali na ni bei ambayo mtu yeyote anaweza anaweza lipa, kwa hivyo kwangu mimi pia tangu niishi huku sijawahi ibiwa kitu yoyote.

Napendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni. Naeza sema kwamba, mi ni mtu ambaye napenda kusoma gazeti. Kwa kuwa gazeti inamaarifa mengi katika kila amba kitu ambacho unasoma. Uneza pata habari ya nchi, unaeza pata mchezo, unaeza pata udaku pale. Kwangu mimi napenda kusoma gazeti. Na pia, unapata kwamba gazeti si bei ghali katika mahali ambapo unaishi. Gazeti ina bei rahisi inaenda katika shilingi hamsini. Ama shilingi mia moja.

Ninapenda kuandika au kuongea kwa kweli mini mtu ambaye napenda kuongea zaidi kuliko kuandika kwa sababu kuandika inakazi nyingi na inaitaji mambo mingi ambayo inaitaji kufanya. Kwa ngu mimi napenda kuongea na sipendi kuandika sana. Lakini kuna wakati ambapo napenda kuandika sababu napenda kuandika mambo mingi lakini kwa mara nyingi napenda kuongea.

Napendelea shati au tishati kwangu mimi kibinafsi mini mtu ambaye napendelea shati kwa sababu shati huwa inanifanya nikae vizuri na kungara. Nina shati ya rangi nyingi kama vili nyeupi, nyeupi, nyeusi, nye kundu na kwangu mimi mtu ambaye shati huwa yanye inanifaa ka tika mwili yangu na bei huwa si ghali na poenda kunwa palisokoni.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubui. Unaweza kueleza nini unachokifanya mara ukiamka. Ninapo amka huwa nahakikisha kwamba natayarisha kiamsha kinywa changu alafu natandika kitanda changu. Alafu pia naenda nafanya mazoezi yangu ya asubui. Je unakumbuka ni saa ngapi unapenda kuamka. Mini mtu ambaye napenda kuamka hapo mnamo wa saa mbili ama saa tatu asubuhi. Lakini kama nililala usiku wa manane unapata kwamba ntaamka saa tano. Pia ni mambo gani nahitaji kufanya kabla ya kondoka Nahitaji kuoga, nahitaji kuosha vyombo vyangu vya chai ili nikirudi wakati jioni kwa nyumba unapata kwamba vyombo vyangu si chafu Nahisi vipi asubuhi Wakati wa asubuhi hua nahisi vizuri kwasabu naamka kama nimechangaMka kusabu nilipata usingizi wa kutosha ni vizuri mtu awe na ratiba yake ya asubuhi ili iweze kumuongoza na aweze kutumia kila siku.

Nafanya nini wakati wa wasiwasi? Naeza kwambia kwa kweli, wakati nahisi kwamba nina wasiwasi mwingi, mini mtu ambaye napenda kutulia, kisha niweze kufikiria maisha yangu. Hii ina manisha kwamba, sipendi kufanya vitu wakati na ambao na wasiwasi. Napenda kulala, kulala huwa i na nisaidia mimi kutulia akili, ama pia naezamua nizime simu yangu na niende nitembe kama masaa ma wili. Napo pata na tembea huwa na fikiria tuu mambotu ya kutembea na huwa sifikiria mambo mingi Kwangu mimi wakati ni na wasiwasi na kisha kwamba sitaki kukua katika ile wakati ambao kuna vitu ambavo vina nisumbua akili Nahakikisha kwamba natulia.

Swali linauliza napenda chakula chenye ladha gani? Napenda chakula chenye ladha tamu. Na napenda chakula chenye ladha tamu kwa sababu sadhani kuna binadamu yeyote ambaya anapenda kukula chakula ambacho si tamu. Kwangu mimi napenda chakula kitamu kwa sababu hua naweza kushiriki na rafiki zangu na familia yangu. Na pia chakula kitamu hua inakufurahisha wewe kibinafsi. Yani unapoila unahisi vizuri. Lakini pia mimi sipendi kula pahali popote huwa napenda kula tu kwa nyumba yangu ama kwa nyumba ya mzazi wangu.